Mwanzo, Kenya kuna mikate ya aina mingi sana, mahali ambapo ninaishi. Kuna mkate wa boflo, kuna chapati, kuna mkate wa kuunda sandwich, kuna mkate za kiwarabuni, but sana sana mimi huprefer mkate wa boflo wa aina ya brown. Kwa sababu nasikia inasifa mingi watu wanasema inasaidia watu kupunguza weight kama hutaki pia kuongeza kilo unatumia mkate huo so Kwa mara mingi mimi hutumia mkate wa boflo wa aina ya brown.

Udhaifu ni jambo ambalo watu wamekataa kukubali kabisa. Wanaona kwamba ni jambo la aibu kukuwa na udhaifu ama weakness. Wameshindwa kuyembrace. But mimi kama binadamu najua ya kwamba ni na udhaifu. Kuna mtu ambaye, kila mtu wana udhaifu wake, unapata kwamba kama jambo lile mimi naeza kufanya. Kuna mtu mwingine hawezi kufanya na kuna jambo anaeza kufanya na kuna jambo hilo yeye anaeza kufanya, mimi siwezi kufanya. So, kitu cha kwanza, mimi na kubali udhaifu wangu. Najua kwamba mimi ni binadamu, mimi si mkamilifu na udhaifu ni jambo ambalo. Kwa sana sana hauwezi zuia. So, jambo la kwanza ni kukubali. Jambo la pili ni uangalia ni jinsi naeza manuva ama jinsi na avo uweza kujitoa katika iyo situation ama iyo changamoto ambao imenipata nayo ambao ina usiana na udhaifu wangu. Nikishajua iyo udhaifu, jambo la tatu, ni kuweza kuulizia kama kuna mtu ambaye anaeza nisaidia ama natafta mawaidha katika mitandao ya kijamii.

Ndiyo, napenda kusoma maoni mtandaoni kwa sababu inanisaidia ile wakati ambao nimepatana na changamoto. Kama nimepitia changamoto na kuna jambo ambalo nilikuwa nimeona mtandaoni, inanisaidia sana kudili na iyo changamoto. Ama kama kuna mtu ambaye anapitia jambo fulani, mimi soma hizo maoni, mtandaoni, ili nikieza kupatana na mtu ambaye anapitia shida kama hizo ambazo niliziskiza. Ama mtu ambayo wako kwa the same situation Neeza kumupa mawaidha, naeza kukaachini na msikize na nimpe mawaidha ambao iteza kumsaidia yeye binafsi kujitowa katika ilo jambo ambalo alikuwa nalipitia So mimi upenda kusoma sana maoni mtandaoni ni pia inanisaidia sana kuelewa jinsi watu wanavyo fikiria uko inje na kujifunza kutokana na opinions ama maoniza watu.

Naam, kulingana na swali ambalo umeuliza kama nimewahi kulima. Naam, nimewai kulima kwa sababu mamangu alikuwa mkulima. So, kupitia yeye kuwa mkulima, alikuwa anatupeleka shambani, sisi tuweze kumsaidia kulima. Na kulima sana sana Kenya ni njia ya kwanza ambayo inajulikana sana na watu kwa kupata chakula. Kuliko kwenda kununua chakula huko nje, watu wengi sana wana prefer kujilimia, wanapanda chakula chao chenyewe kama ni vitunguu, matunda, mboga, mahindi, muhogo. Na aina mbalimbali za chakula so ukulima ni jambo ambalo limetiliwa sana mkazo Kenya ama kwa Afrika kwa sababu mchanga wao pia ni mzuri wa kucaltivate pia ukipanda unapata mazao mazuri. So kulima ni njia pia ambayo nimeweza kutumia kama fun ama kitu ambayo nikitaka kutuliza mawazo naingia shambani nalima ama namsaidia mama angu kuvuna ama saa zingine pia tunaenda kutafuta mbegu uko kutoka shambani kwa after mavuno zile ambazo zimebakia tunaenda tuna chakura chakura tukitafuta mbegu. So ukulima ni jambo la muhimu sana. Siyo tu kwa kiaafrika bali kwa dunia mzima. Kwa sababu kama akungekua na ukulima, watu wangekuwa wanateseka sana na njaa na kukosa chakula na pia kukosa afya mzuri. So ukulima ni jambo ambalo nimewahi kufanya.

Mara mingi mimi hupenda kuwasiliana na watu moja kwa moja. Kwa sababu hakuna any interference, mnazungumza, mnaelewana, mna make decisions pamoja. Na ni jambo la muhimu sana wakati ambapo mnaongea moja kwa moja inasaidia. Pia na mnakubaliana vitu, mnapanga sherehe, ama mnapanga vitu ambavo mtaeza kufanya na nirahisi. Pia mazungumzo ya moja kwa moja haitaji fedha. Sio kama wakati ambapo unatumia simu, pale ambapo lazimo ukanunue credit, ama ukatumie wifi, ama ukatumie data. So mimi sana kwa sana hupendelea kuwasiliana na watu moja kwa moja hiyo ikishindikana pili na tumia simu, kupigia mtu simu, mnaongea, mnaweka mikakati, mnajadiliana pia ni jambo la muhimu. Ni rahisi pia na inasi inaokoa mda na wakati ku sio kama ku kuwasiliana moja kwa moja pahali ambapo unawacha shughuli yako na unaenda kukutana na watu ili mkaongee. So, kuongea na simu through calls, imesaidia sana hiyo sekta. Pia, napenda kuongea mtandaoni kama Facebook, Whatsapp, Instagram, Snapchat, TikTok. Ni rahisi pia kutuma message na shida ni wakati ambapo mtu hapatikani ama hayuko online inakuwa changamoto. But napendelea sana kuwasiliana na watu moja kwa moja.

Wakati nikiwa shule cha msingi, nilikuwa napenda hesabu sana. Kwa maana huko mambo sio magumu, hesabu sio ngumu, ama hakuna zile topic ambazo ni complex. Nilipoingia shule kikuu, hapo ndipo nilianza kuona kupatana na changamoto katika hesabu. Sio mimi tu manake nimesikia complaints mingi watu wakisema oh hesabu ni ngumu hesabu inachangamoto so but napenda hesabu sio kwamba sipendi but ni ngumu kwangu sikuweza kufaulu sana hesabu kwa kiukweli ingawaje kuna watu ambao wanapenda hesabu that's why unona tuko na bankas makashia vitu kama hizo. Pia kwa kibiashara inahitajika hesabu but hiyo ni hesabu ambayo mtu unaweza kufanya, hesabu ya kuhesabu pesa haiwezi kushinda mtu lakini kama uko na zile biashara kubwa ambazo zinahitaji balancing hapo inaweza kukuwa changamoto kidogo.

Mazingara ya kazi ninayopendelea ni mazingara ambayo yametulia. Kuna hewa nzuri. Kuna hakuna kelele. Watu wanasikizana hakuna ugomvi baina ya wafanyikazi ama fellow colleagues ni mazingara ambayo yametulia na yenye utulivu. Ukiwa kwa mazingara ambayo yametulia, unaweza kuconcentrate na ufanye kazi zako bila kusumbuliwa na kitu chochote ama mtu yeyote. Pili, napenda mazingara ambayo ni safi. Ukiwa kwa mazingara safi, utaeza kufanya kazi zako vizuri kwa sababu hakuna kitu inakusumbua kama harufu, ama kumejaa, matakataka, ama kuna uchafu pale ambapo unaekelea vitu zako, ukienda pia pahali pa mamkuli ni pachafu so napendelea mazingara ambayo ni safi. Ya tatu, napendelea mazingara ambayo hakuna ugomvi, watu wanasaidiana, watu wanashirikiana, kama kuna changamoto nyinyi wenyewe, mnaeka akili zenu pamoja, mnatafuta mnakuja na idea moja, ama mnatafuta solution, ama suluhisho moja. Sio kama pale ambapo kila mtu anataka kufanya hii, anataka kufanya hii ili aonekane yeye ndio mbora. So napendelea kufanya kazi kwa mazingara ambayo kuna ushirikiano na kuna umoja na kuna upendo. Ya nne napenda kufanya kazi kwa mazingara ambayo kuna amani Kwa maana huwezi fanya kazi kama hauna amani ile amani ambayo inatakikana wewe mwenyewe ku kufocus ama kuconcentrate ile masaa ya kazi Hakuna mtu anakuuliza mbona hii iko hivi mbona hujafanya hivi Hakuna mtu anakufuatilia wewe unafanya kazi zako na hapo inasaidia sana kwa maana nikifanya kazi zangu, najua kwamba nimeperfect, hakuna kitu imenisumbua, sijakwaruzana na mtu, nimefanya kazi yangu vile inastahili kwa mazingira safi, mazingira yenye hewa bora, mazingira ambayo haina kelele. So, najua kwamba ile kazi ambayo nimeifanya hata nikipeana ni kazi ambayo ni safi, kazi ambayo haina, kazi ambayo sita kwaruzana na mkubwa ama bosi wangu kwa sababu nilifanya kazi vibaya. So mazingira yenye imetulia, mazingira ambayo watu wanaushikamano, mazingira ambayo kuna upendo, mazingira ambayo watu wanakubaliana kwa kulingana na udhaifu wa kila mtu. Sio kwamba anaona ule ako hajui kufanya kitu na mimi namcheka ama yeye anaona mimi sijui kufanya kitu na yeye ananicheka so ni mazingira ambapo watu wako na umoja na wanafanya vitu kukuzana wenyewe kwa wenyewe na kuelewana na kusaidiana.